Kwa mara nyingi wikendi, mmi hulala na kupumzika. Maana ndio wakati mimi upata nafasi ya kupumzika, baada ya wiki ndefu, yenye mahangaiko mengi. Vile vile mimi upenda kuangalia cinema, ama kuangalia nyimbo ninazozipenda katika mitandao. Napenda sana kuangalia movie za mapenzi na pia za vita, ndio ninazo zipenda zaidi. Kama hii wikendi iliopita niliangalia movie, ambayo ilikuwa inaitwa One of Them Days. Niliipenda sana, nilifurahia sana. Vile vile kama wakati mwingine wikendi huwa natoka inje, naenda kutembelea familia na marafiki, na pia natoka naenda pia kutembea njiani, kupiga mazoezi, manake huo ndio wakati ambao napata wa kupumzika.

Nikitazama inje dirishani mwangu, kuna miti na majani. Nikiangalia pia kwa umbali kabisa, ninaweza kuona barabara. Wakati ambao huo napenda kufungua dirishani na kuangalia ni wakati wajioni ama asubui. Lakini mchana huo kuna watu wanapita njiani kule na sipendi kufungua maana wakati huo wengine pia wanaeza kuona ndani ya nyumba. Pia kukua msimu, kukiwa msimu ni wa mvua ama ni msimu wabaridi, huwa sifungui sana kwa sababu mbu na wanyama wengine wadogo wanaeza kuingia ndani kwa sababu kuna miti hapo inje. Lakini wakati wa msimu wajua, huwa napenda kufungua sana dirisha na pia kuangalia inje na kuachiliia ule upepo mzuri uweze kuingia. Napo tazama inje ya dirisha langu, hua nahisi vizuri. Wakati mungine ni kiwa katika mawazo, napenda kuenda kwa dirisha kuangalia inje. Kiangalia hile miti na pia yale majani vile yako, mawazo ya napungua na pia hile upepo wakupigwa na baridi. Huwa unasaidia sana katika kupunguza mawazo.

Ikifika masaa ya jioni, kuanzia Denashara, hua ndio nimetoka kazini, nimefika nyumbani, kitu cha kwanza ninachofanya, ninaenda bafuni, ninaweza kuoga na kujimwagia maji, na kubadilisha zile nguo nilizokuwa nazo mchana na kubadilisha nguo safi za nyumbani. Kisha baadaye huwa naandaa chakula cha jioni napika kulingana na vile ni navo kile ninacho tamani kwa siku hiyo. Nikisha andaa chakula tunaweza kukula na familia yangu. Alafu baadaye tunaweza kuwa na muda mfupi wa mazungumzo na kujuliana hali vile siku ilivokuwa. Kisha baadaye naweza kutazama sinema moja ama movie moja. Ambayo pengine tulianzisha ama tuko tumeanzisha siku iliyofuata hatukuimalizia. Pia baadaye tunaweza kuwa na vinywaji kidogo kama vile soda, juisi baridi baadaye sasa tunaweza sasa kuwa na muda wakutulia na maombi na pia kufanya meditation kidogo. Alafu baadaye naweza kulala. Huwa ninafurahi sana wakati wa jioni manake huwa nina pata muda wakutulia na kupumzika na familia yangu na vile vile naweza kujiandaa kwa sababu ya kesho ama siku ijayo.

Mimi ninapenda maua, njia moja ya kunionyesha kwamba unanijali ama unanipenda ni kunipatia maua kama wakati wa valentine kama wakati ni siku yangu ya kuzaliwa kama wakati kuna jambo limelipata pengine mimi ni mugonjwa ninapenda sana kuletewa maua na pia kuonyeshwa ile mtu ananijali kwa kuninunulia maua na kuniletea pia mimi mwenyewe huwa najinunulia maua wakati mwingine nikiwa najihisi kwamba ninataka kuji appreciate ama kujipendekeza mimi mwenyewe najinunulia maua nayaleta nyumbani nayaweka kwa maji na pia kwa jagi la maua na ninapoyaangalia yale maua hua nasikia kutulia moyo na kufurahia sana kwa sababu mimi ni mtu ambaye napenda maua.

Mimi huwa sivai miwani, lakini huwa na vaa mara moja moja wakati kuna jua kali na pengine nataka kuenda inje na sitaki lile jua linipige kwa macho kwa hivo huwa navaa tuu kama mara moja kwa mwezi ama mara mbili wakati tuu ninaenda mahali ambopo kuna jua likali kabisa kama vile baharini huko hapo tu ndio huwa naweza kuvaa miwani lakini kwa kawaida sivai miwani Mimi huwa na naona watu ambao wanavaa miwani ni watu ambao wana shida za macho pengine wameandikiwa na daktari waweze kuvaa miwani ili kuzuhia ile shida kuendelea zaidi ama ndio waweze kusoma na ile miwani pengini wanaona mbali wengine hawaoni mbali wanaona karibu kwa hivo inabidi watumie miwani ili iwasaidie lakini kwangu mimi nashukuru mungu sina hio shida ya macho kwa hivo sivai miwani kwa muda mwingi.

Mimi nina kipawa cha kuimba na pia utunzi wa nyimbo na mashairi. Huwa nina penda kuimba sana na pia nina penda kutunga mashairi. Nilijua nina kichiki kipawa wakati nilikuwa mtoto mdogo. Wasababu nilikuwa nikifundishwa shairi na mwalimu. Ninaweza kuisema ile shairi kwa ukakamavu sana. Na pia ninaweza kumrekebisha mwalimu mahali ambapo ameweka. Mambo ambayo naona hayafai na pia nina mwelimisha zaidi kuhusu mashairi. Ndiyo nikajua kumbe ninaifikile kipawa na yule mwalimu akaweza kukipalilia kile kipawa kikaweza kukua. Nilipokuwa msichana mdogo pia nikawa naweza kuandika nyimbo hata kama zilikua niza kitoto kitoto nikawa naweza andika nyimbo. Sasahi vile nimekua mtu mzima naweza kuandika nyimbo na pia naweza kuimba. Mimi nimetoa nyimbo kadhaa kwa studio nimeweza kuimba na zinafanya vizuri nimeziweka kwa mitandao. Na pia kwa mashairi huwa naandika mashairi na funza watoto wa shule na pia naziuza wakati mwingine naandikia watu ambao wanazinunuwa wanaenda kuzisema kwa mashindano.

Nikitaka kustarehe mimi huita marafiki zangu, tunacheza ngoma na pia tunapata vinywaji na mvinyo kidogo huwa ninapenda kutoka kwenda mahali ambapo pametulia, mahali ambapo ni nje, si kwa nyumba Tunaweza kuweka zile ngoma, tunacheza, tunashikana, tunafurahia na pia tunabadilishana, maneno mazuri, tunaongea, tunakunywa vinywaji vitamu hayo ndiyo mambo ninayoyapenda kufanya nikitaka kustarehe vile vile iwapo, ninataka kutulia kabisa, na sitaki mambo mengi huwa naenda, nachukua vacation, ama mahali naweza toka kwenda nje mbali na nyumbani Naweza naenda, nafurahia, na tulia mahali ambapo, hakuna watu ambao kabisa wananijua Naweza kupata ile muda wakutulia, kukaa, kuangalia sinema, kujifikiria mambo yangu na maisha yangu hayo ndiyo mambo ninayopenda kufanya.

Ndiyo, ninapenda kusoma maoni mitandaoni. Wakati ninaangalia video, ama pengine naangalia nyimbo, na inaendelea kucheza, huwa napenda kuangalia jinsi watu wanavyo sema kuhusu lile jambo. Kama ni video, watu wanaongea vipi kulihusu. Kama ni nyimbo, watu wanasema nini kuihusu. Kama ni siasa, watu wanaongea nini. Kwa sababu kwa kuangalia hayo mambo ama vile watu wanavosema ndio pia mimi najua mimi naegemea upande gani ama mimi maoni yangu ni gani na pia naeza kuwajibu wengine wenye wameongea kulingana na venye mimi naona ni vema ama pia kuulizana maswali na wenye pengine wana mawazo tofauti. Kwa kuangalia maoni, huwa pia inasaidia kwa sababu inaweza kuongezea hekima yako. Unajua, mimi ninajua kiasi hichi lakini mwenzangu yuwa nifundisha zaidi, anajua zaidi kuniliko. Kwa hivo mimi napenda kuangalia maoni na pia mimi ninapofanya jambo na kulieka mitandaoni. Huwa napenda watu waseme maoni yao na pia niya some. Ndiyo pengine niweze kuongezea, ama kubadilisha, ama kurekebisha. Kwa hivyo napenda sana kuangalia hao maoni.

Mimi hufanya marafiki wapya, sana sana mitandaoni kwa kuona wale watu wanaofuatilia, yale mambo pia mimi nayafuatilia. Ninaweza kwa mfano kuangalia video, alafu nikampata mtu mmoja ameangalia ile video na akatoa maoni, sawasawa na yale mawazo niko nayo. Huyo mtu baadae naweza kumtafuta kivyangu nikaeza kumuandikia ujumbe mfupi na tukaweza kuanzia urafiki kuanzia hapo. Kulinganisha ama kuanzia na ile video tuliyoiona na mawazo yetu yakafanana na tukaanza kubadilishana mawazo kuhusiana na ile video. Vile vile pia hua natengeza marafiki wapya, nikiwa palipangu pakazi, watu wanapokuja niwahudumie na tunaanza kuongea tuu mambo ya kawaida ya maisha najipata nimeweza pengine kuongea na mtu jambo na akalipenda na akaniuliza waishi wapi, akaniuliza wafanya vipi wikendi, twaweza kuonana. Na kwa hiyo njia tunaweza sasa kuanzia urafiki na tunaendeleza mabajadiliano ama maongeo.

Wakati wa baridi kali, hua tunapenda kuva nguo ambazo ni zina zuhia baridi, kama vile jacket, fulana, socks, kofia, na pia nawasha moto pale nyumbani. Kwetu tunatumia jiko la makaa, kwa hivyo naweza washa lile jiko, hili liweze kuleta joto kusikue na hile baridi nyingi katika ndani ya nyumba. Vile vile hua tunapenda kupika chai, chai nzito ya maziwa na chokoleti ama na majani chai ambayo inaleta joto katika mwili na inazuia ile baridi kuingia kwa mwili Wakati wa baridi sana sana mimi hua na jipata ninalala sana niko kitandani nimejifunika na mablanketi ilikuzuia mwili pia kupata baridi.

Jambo ambalo ni muhimu sana kwangu la dini ni kuenda kanisani siku ya jumamosi. Mimi huwa napenda kuamuka mapema najitayarisha ninaenda kanisani, ambapo tunakaa kuanzia asubuhi mpaka jioni. Ile kukaa kanisani huwa inanisaidia napata muda wa kuungana na wenzangu, na pia kuongea na Mungu katika maombi, katika nyimbo, na hata katika mambo mengine ya kuhubiriwa. Pia kule kanisani, ninapokaa huko kanisani najizuilia na kufanya kazi ile siku ya sabato. Kwa sababu ni siku takatifu, ni siku ambayo ninafaa kupumzika na kuwachana na mambo yangu yote. Kwa hivyo ninapokua kanisani, ninajipata nimeweza kutulia na sijaweza kuharibu ile sabato.

Napenda kula hotelini kama sijapika kwangu nyumbani. Kuna hoteli ambazo ni nazipenda zaidi ya zingine kwa sababu mapishi yao huwa ya nanifurahisha na pia chakula ambacho wanapika ni nakipenda zaidi kina ratha nzuri na wapishi wao ni wasafi na pia wanaweza wanaongea na sisi wenye tunaenda kula hapo anaongea na sisi vizuri. Chakula ambacho nakipenda sana wakati nimetoka nje ni chakula kinaitwa pilau ama biryani Manake huwa wanakipika vizuri, biryani inakuwa tamu, inakuwa narojo, inakuwa naradha nzuri Ata kuliko vile mimi ninavyoipika hapa kwa ngu nyumbani Kwa hivo wakati ninafurahia sana nikitoka nje nikienda huko na pia nipate kwamba wamekipika kile chakula mbacho nakipenda na kama sinitapata hawajapika, nikiweza kuoda ama kuagiza, ninaweza ata kusubiria kile chakula kitayarishwe, ili niweze kuletewa, ndio niweze kukuhia.

Mimi ninafua nguo mara moja tu kwa wiki ninaweka zile nguo, ndio ziwe nguo za kutosha, kufua na ziwe ni nguo ambazo nitaweza kuzigawanya mafungu wakati wa kufua nikifua kufuatanisha mara nyingi huwa najipata ninatumia tu maji mengi sana lakini siwezi kugawanya zile nguo manake ninapata ni nguo moja moja tu si nyingi kwa hivyo ndio maana naweka kwa wiki naweza kufua zile nguo na pia namfulia mume wangu nguo zake hivo hivo wakati wa wiki moja tu nazigawanya pia zake naweza kuzifua naomba mungu anijalie nipate washing machine, mashine ya kusafisha nguo ili iweze kunirahisishia ile kazi ya kufua manake ile kazi ni nyingi na pia ukiweza kufua sana, unaumia, mgongo mikono, inaloa maji sana kuinama sana kwa muda mrefu kwa hivyo, ningependa sana ninunue washing machine.

Mimi napendelea pahali ambao ni kimya mahali hapana kelele kabisa pametulia na ikiwezekana sauti ambazo zinasikika ni za miti na mandhari na za wanyama wa mwitu ama wanyama ambao huwa wanalia lia msituni ama kwa mandhari ya kawaida mahali ambao pana kelele sipapendi kwa sababu najipata tu ni kuumwa na kichwa kama nataka kuongea na mtu ni lazima niongee kwa sauti kubwa hatuwezi elewana sipapendi kabisa lakini mahali ambapo pametulia hata mimi mwenyewe nikiwa niko na mambo yangu, mawazo yangu, ama kazi yangu ambao nataka kuifanya kwa mtandao ninaweza kuifanya vizuri pole pole bila kusumbuliwa, bila makelele kama ni kusikiza ngoma zangu naweza kuzisikiza vizuri pole pole bila makelele kwa hivo mahali ambapo papo kimya ndio mimi napapendelea zaidi ya pahali pana kelele.

Ili kuweka afya yangu nzuri, mimi huwa nalavizuri, nalachakula ambacho kime pikwa vizuri nyumbani, na pia kiko na madini zote. Sili tu chakula ambacho ni chakuongezanguvu, ilhali nalapia mboga, nalapia proteni, nalapia maji mengi, na pia na jizulia kunywa tu vinywajji ambovyo vinasukari tu na si maji, na nyuwa maji kwa wingi. Vila vila pia mimi huwa na fanya mazoezi, na jifundisha kwa lazima kwa siku ni fanya mazoezi yata kama ni kwa dakika kuminatano na ama dakika thalathini. Ili kufanya mwili wangu usiwe tu umekaa tu chini kwa siku nzima. Ni uweze kufanya yale mazoezi ya kuru karuka, ya kutembea. Kitu chingine pia huwa naenda hospitali ilikuwangaliwa afya yangu. Sikai tu wakati ni meshikwa na ugonjwa mdogo tu na kosa tu kwenda hospitali. Kwaivyo huwa naenda hospitali, pia na chukua zile dawa za kuzuwia magonjwa.

Mi napendelea joto. Sipendelei baridi. Maanake wakati wa baridi ninapata shida za mwili kama vile mafua kukohoa, lakini wakati wa joto haya matatizo huwa sina kabisa. Pahali napoishi ni mombasa na kuna joto sana na nikienda nikienda bara kutembea sehemu za baridi, huwa napata shida sana, ninaona kwamba mwili wangu umezoea kukaa tu mahali kuna joto wakati wa joto pia wakati mzuri maanake waeza kutoka nje kuenda matembezi kuenda pia ku kufanya mambo ya kufanya nje lakini wakati wa baridi unapata tu wataka kukaa nyumbani unywe chai moto uwashe moto kutoka nje hukuwa ni balaa kwa sababu kuna baridi kwa hivo ndo maana napendelea wakati wa joto mimi.

Mandari nzuri ambayo nishawai ona ni mahali panaitwa Thompsons Fall, Nyahururu, Kenya. Hapo kuna maji ambayo yanatiririka yanatoka juu kwa mawe mengi, halafu yanaanguka chini kwa mipigo, vuaa! Sasa hapo nilipoenda hiyo siku nilifurahi sana kwa sababu hayo mandhari yalikuwa ni ya kupendeza sana. Nilikuwa naona yale maji vile yanavyo teremka, halafu yanatoa moshi, yakifika chini pia yanatengeneza kama mto hivi, ambao pale chini pia kuna mawe mawe, yanapitia pitia kule juu hapo chini, halafu ni maji masafi, masafi sana, hayo mandhari niliyapenda sana.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kuongea, kupiga ngumzo, kuambiana mambo ambayo pengine tuliyapitia tukiwa wadogo, pia kutiana nguvu, kutiana moyo. Na vilevile hua tunapenda kucheza michezo ambayo ni ya kujifurahisha, tunashindana michezo mingine, mingine ni ya kuchekeshana na kuongezea muda kama kupoteza muda kwa tukiwa na familia yangu. Vilevile pia hua tunapenda kuangalia sinema tukiwa na familia, tunangalia zile sinema tulizo zipenda tukiwa watoto, kama ni mandugu zangu na pia, kama ni wazazi wangu, tunangalia zile sinema ambazo zinatuelimisha. Kwa ivo huo ndio hayo ndio mambo napenda kufanya na familia yangu.

Mimi si mtu wa kuamka mapema sana sana mimi usiku hua sipati usingizi wa kutosha kwa ivo hua najipata usingizi wangu navuta ninapo upata ule usingizi nina vuta mpaka masaa ya asubuhi asubuhi asubuhi lakini si mapema kama kuanzia saa mbili saa tatu usiku ni kikosa usingizi hua naamka nafanya mambo yangu ya utunzi wa nyimbo ama naweza kuangalia sinema ama pia naweza tu kuwaza kuwazq mambo ambayo naya pitia kwa maisha ndo maana na jipata usiku sasa asubuhi siwezi kuamka mapema lakini ikija ni wakati wa wikendi pengine hua na na nalala ata mchana kabisa nalala siogopi ata kulala kabisa kwa sababu siendi kazini.

Napenda kupiga picha sana. Hakuna siku inayopita kama sijajipiga picha, ama nikapiga picha mtu mwingine, ama mnyama, ama miti, ama mandhari, tu ambayo naona yanapendeza. Mimi upenda kupiga picha sana ili kueka zile memories, ama yale mambo nilioyaona wakati ule, ndio nije siku moja niangalie, nifurahie, nikumbuke, siku fulani, niliona hivi na hivi na hivi na niliweza kueka hiyo picha. Pia huwa napenda kujipiga picha hili kujiangalia vile ninavyoendelea katika hali ya kuzeeka, na pia vile nilivokuwa pengine napendeza kama nilivaa nguo mpya, ama ilikuwa ni wakati wangu wa kwanza kuenda mahali fulani na nikapiga picha. Ama pengine nimetembelea pahali ambapo ni pahali pa kuona ama kufurahikia mambo. Kwa hivyo napenda kupiga hizo picha ndio njikumbushe siku nyingine kwamba nilienda mahali fulani na niliweza kufurahia.

Ni napenda kuchora na pia napenda kupaka rangi. Ijapokuwa mimi si mzuri sana kwa kuchora lakini huwa napenda sana kuu. Nikiandika mambo kama ni dayari yangu wakati naandika mambo pia naendeleza pale kwa kuchora kitu. Naweza chora maua, naweza chora picha ya mtoto ama mwanamke ama picha tu ya kitu chochote ama chakula nikipendacho. Napenda sana kuchora. Pia kupaka rangi, huwa kwangu inakuwa ni kama jambo la kutuliza moyo. Wakati pengine napaka rangi nyumba yangu, upande wa nje ama upande wa ndani. Ama pengine nataka kubadilisha vile chumba changu chandani kiko na jipata nimeenda nimenunua rangi na nimekuja nimeweza kupaka upya. Na pia nikona yale makaratasi ya kuchorea. Wakati mwingine nayachukua, nanunua penseli zangu za kuchora, naja nachora tuu yale nayotaka kuchora kwa moyo wangu. Na huwa nasikia hiyo, inatuliza moyo wangu sana na pia inafanya, ninaweza kupumzika na kufurahia.

Jambo linalo nifanya nifurahi sana ni kuimba. Mimi napenda sana kuimba na pia kucheza, kucheza ngoma. Huwa nafurahi sana wakati ninaimba. Kama iwe ni kanisani, iwe ni kwa sherehe, iwe pia ni wakati pengine wa siku ya kuzaliwa kwa mtu yeyote aliye karibu na mimi. Wakati tunaimba zile nyimbo na pia kucheza huwa na furahia sana. Huwa natenga huo muda wa hata wa kufurahi nikiwa peke yangu, nyumbani naweka ngoma, naweza kufurahi, nacheza, kwa sababu huwa nasikia roho yangu inatulia na inafurahi. Vile vile huwa napenda kukaa na marafiki zangu. Tukikaa na marafiki zangu na tupige mastori, ngumzo hapa na pale, hua nafurahi sana pia.

Ndiyo, ninapenda kujifunza historia. Shuleni, somolangu lenye nilikuwa napenda, ilikuwa historia. Nilikuwa na furai tunapofunzwa habari za mambo ya kitambo, wakati wa vita vya dunia vya kwanza, vya pili, habari za watu hodari, walioweza kupigania nchi zao, kama vile Luanda Magere, kama vile Mandela, Nilikuwa napenda sana historia na hata wakati huu nikipata muda huwa naenda kwa vitabu vya historia na weza kuangalia na jikumbusha mambo mengine ya kitambo. Mambo ya liyo endelea katika nchi yetu wakati wa kitambo, watu walikuwa wanafanya nini, waliweza aje kufukuza wa koloni na tukawa na hile uhuru. Napenda sana historia.